Ndio, ninatumia mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Twitter, Whatsapp na yengine. Lakini ule mtandao ambao ninapenda sana ni mitandao ambao unaitwa Telegram. Mitandao ya kijamii ni kitu ambacho ni mpya sana kwa teknolojia. Na ni kitu ambacho kinatumiwa sana kuwasilisha ama kutoa maoni ya watu kwa mitandao. Sana sana wale watu ambao ni wachanga. Mitandao ya kijamii inalingana na ni jambo gani unatafuta kwani ukitaka kuongea na marafiki ama ukitaka kumbu kumbu za maisha za marafiki zako mliokuwa mkisoma nawao unaenda kwa mtandao wa Facebook. Ukitaka kujua mambo ambayo yanaendelea duniani ama ukitaka kujua mambo ambayo ni mapya, ama habari unazo taka kupata haraka za ukweli na za kuaminiwa kutoka kwa watu binafsi lakini sio kwa viombo vya habari utaenda kwa mtandao wa X. Kuna mtandao kama whatsapp ambao unawasiliana na wale watu ambao unawajua hapa kwa hapa ama wale ambao uko na namba zao za simu na wako na namba zako. Na pia huko unapata vitu kama vile status ambayo ni vikanda ama picha ambayo mtu anaeka kila siku kulingana na jambi ambalo liko kwa akili yake. Ni teknolojia ambayo imekuja kurahisisha maisha na kurahisisha mawasiliano na ni jambo ambalo liko na mambo mazuri na mabaya pia. Kwani tumeona watu wakiibiwa na pia tumeona watu wakieneza habari zisizo za ukweli katika mitandao. Lakini ukilinganisha mambo ya manufaa na mambo ambayo yanaathiri vibaya jamii mambo ya manufaa unapata yamekiri yale ambayo yanaathiri jamii vibaya kwa mitandao. Mtu anapoingia kwa mitandao inabidi yeye mwenyewe ajikinge ama akuwe mwangalifu sana wale watu ambao anaongea na wao, ama hata akuwe mwangalifu sana zile vitu ambazo anafungua. Kwani unaweza ibiwa haraka sana kwa mtandao. Kwa hivo ndio, huwa ni natumia mitandao ya kijamii.

Kwa mara, kwa mara huwa ninapenda kuvaa kofia, lakini sio kila saa. Kuna ule wakati ambao unaonanga unafaa kuvaa kofia, kama wakati ambako kuna jua, kuna jua kali, unavaa kofia ile ambayo inakuzuia jua kukuchoma kwa uso, na kuna wakati wa baridi, unavaa kofia ambayo inakufunika masikio pamoja na kukupea joto kwa kichwa ndio usihisi baridi, lakini sio kila saa. Hata kama ninapenda kuvaa kofia, kuna wakati mwingine kofia zinakuanga shida ama zina haziambatani na kile kitu ambacho unafanya ama mahali ambako uko. Kwa mfano, kwa kanisa, huwezi vaa kofia kwa kanisa ama kwa ofisi. Lakini isipokuwa ni hayo tu, kofia huwa ninapenda kuvaa sana sana.